Somo la sayansi nalolipenda zaidi ni biolojia. Kuna kitu kinachovutia sana kuhusu uhai. Kuhusu mwili inavyofanya kazi mimea inavyokuwa na kila kitu kina uhusiano wake. Ni kikumbuka darasani. Nilipenda ile hali ya kushanga kama kugundua asili dogo dogo.

Mara nyingi nahifathi pesa kwa mpangilio kidogo kidogo naanza na sahemu ndogo ya kile ninachopata. Nikiweka bali kwa ajili ya dharura au malengo maalum pia nahitaji kuwa na rekodi ndogo kuangalia mara kwa mara ile pesa na inavyokuwa kwa hilo linanisaidia kuwa makini na matumizi yangu bila kuwa na wasiwasi sio lazima.

Ndiyo, naifadhi vitu vya dhamani kidogo kidogo, siyo tu pesa, bali pia kumbu kumbu ndogo, picha, barua za kale, au zawadi, za familia. Ni kiviona na kumbuka matukio fulani na hunisaidia kuhifadhi hisia nzuri na dhamani ya maisha ambazo, si rahisi kupata tena.

Ndiyo mara nyingine ninanunua vitu kwa kutumia simu, hasa pale ambapo muda ni mdogo au kitu kipo mbali. Napenda njia hii kwa sababu ni rahisi na haraka, lakini mara zote najitahidi kuangalia kila kitu vizuri kabla ya kubonyeza. Lipa, ili nisije nikashughulika na matatizo yasiyohitajika.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Ngugi wa Thiong'o. Nilipokuwa mdogo kazi zake zili nionyesha historia na maisha ya kawaida kwa njia ya hadithi zinazo eleweka lakini zenye nguvu kila nikipata nafasi ya kusoma nahisi kama nasafiri kwa wakati na sehemu tofauti.

Napendelea zaidi mahali pakimya. Kimya hunipa, hunipa nafasi ya kusikia mawazo yangu vizuri. Kama vile moyo unapumua taratibu. Si kwamba sipendi kelele kabisa, lakini kimya hunisaidia kujisikusanya, kutafakari na kupata nguvu mpya, kabla ya kurudi kwenye harakati za watu wa maisha ya kila siku.

Uwezo ningependa kuwa nao ni kuelewa watu kwa ndani zaidi, hata pale wasiposema kwa maneno. Unajua kusoma hisia kuunasa kimya kilicho nyuma ya maneno. Nadhani, uwezo huu ungenisaidia kujenga mahusiano bora, kuepuka migongano isio ya lazima.

Shughuli zangu za wikendi mara nyingi ni rahisi lakini zinanifanya nipumzike. Napenda kutumia muda na familia. Tutembee pamoja, tukicheka au kukula chakula kizuri. Wakati mwingine nakaa kimya nikiangalia kitabu au kusikiliza muziki taratibu.

Kuhusu tadhmini za kazi najihisi zimechanganya hisia kidogo kwa upande mmoja zinanipa fursa ya kujua ni wapi nina nguvu na wapi ninahitaji kuboresha lakini pia mara nyingine zinanifanya nihisi presha kidogo.

Kwa kawaida nakaa hadi saa nne au saa tano usiku. Napenda kulala mapema kidogo ili mwili na akili zipumzike lakini kuna siku chache hasa nikizungumza na familia au nikitafakari mambo fulani kimia kimia usingizi huchelewa kidogo.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni ile ya familia kukutana bila makeke mingi chakula kinapikwa polepole watu wanacheka watoto wanacheza na muziki ya taratibu huko nyuma unajua sipendi sherehe za presha napenda ile hali ya ukaribu.

Mafanikio niliyapata kazini ni hasa yale madongo lakini yenye maana. Nilipomaliza mradi mgumu nikiona timu inashirikiana vizuri au wateja wa kifurahi na matokeo. Nilijisikia fahari kweli.

Ndio, napenda sana muziki wajadi. Unajua, kuna sauti zake zina gusa moyo moja kwa moja, bila haraka. Nikisikia goma au ala za asili, na hisi kama ni narudishwa kwenye mizizi, kwenye hadithi za thamani na hekima ya wazee.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa. Kuna ile harufu yake inapochemka inakaa kama kumbatia moyo taratibu. Nikinywa hasa asubuhi au jioni nahisi utulivu wa nyumbani kama kupumzika baada ya siku ndefu.

Wakati wa likizo, najistawisha kwa kupunguza mwendo wa maisha kidogo. Na penda kujipa muda wa kupumua, kuangalia nyuma mambo niliyopitia. Na kujiuliza nimejifunza nini? Mara nyingi hutumia muda kusoma vitu vinavyo. Vutia, kusikiloza muziki au kukaa na watu wanaopiga nguvu chanya.

Napenda sana inayo gusa hisia kuliko ile ya konyesha tu ujuzi kwa mfano, muziki unawo simulia maisha halisi. Utholaji unawoji nifanya, nisimame na kufikiria au hata mashairi rahisi yenye maneno, machache lakini yenye uzito.

Ndiyo, napenda mvua, hasaa ile ya polepole isiyo na kelele nyingi, kuna utulivu fulani unaokuja na sauti ya matone, yakikonga paa au ardhi, unahisi kama dunia inapunguza kiasi, kasi. Mvua hunifanya nipende kukaa ndani, kufikiria au kusikiliza muziki kwa makini zaidi.

Kwa kweli napenda wote lakini kwa njia tofauti mbwa hunivutia kwa uaminifu wao na ile nguvu ya furaha wanayoleta wanaweza kubadlisha kabisa hali ya siku paka kwa upande mwingine napenda utulivu wao na ule uhuru walio nao.

Wakati wa pumziko kazini napendelea kutumia muda kupumzika na kuondoa stress kidogo mara nyingi kuchukua muda mfupi kutembea, kunywa maji au kahawa au kuzungumuza na wezangu kwa kawaida ili kupata mabadiliko ya mawazo. Wakati mwingine napenda kusoma kitu kidogo.

Mara nyingi huenda mara kadhaa kwa mwezi lakini sio kila siku. Kwa kawaida napenda kuhudhuria mahali pa ibada wakati kuna mahitaji ya kiroho au wakati napata nafasi ya kuungana na jamii kwa shughuli za kidini.

Ndiyo, ninaweza kuvaa miwani, hasa pale ninapohitaji kuona kwa uwazi zaidi au kulinda macho yangu wakati mwingine ni kwa sababu ya mitindo au kuongeza sula kidogo lakini, kwa kawaida, ni kwa madhumuni ya utendaji.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi huwa wa mpangilio kidogo lakini unalenga kuanza siku kwa utaratibu na nishati kwanza kuamka polepole nikitumia sekude chache kupumua na kujiamusha mwili taratibu kisha mara nyingi hufanya mazoezi madogo ya kunyoosha misuli au kutembea kidogo kuamsha mwili.

Kuhusu mchezaji bola wa mpila wa kikapu wengi wanapendekeza majina makubwa kulingana na wakati wa mitindo ya michezo kwa historia Michael Jordan anachukuliwa kuwa mmoja wa wachezaji bola kabisa kutokana na ufanisi wake kwenye nba uwezo wa kushinda michezo mikari ya namna alivyokuwa kiongozi wa kweri ndani na nje ya uwanja.

Napenda kujifunza mambo yanayoongeza ufahamu na ujuzi wangu wa dunia sio tu kwa nadharia badi pia kwa vitendo kwa mfano, ningependa kujifunza zaidi kuhusu teknolojia, mpya kama AI au robotics kwani, inafungua fursa za ubunifu na ufahamu wa jinsi tunavyoweza kuboresha maisha.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue kwa sababu inanikubusha utulivu wa anga na maji ni rangi yenye hali ya amani na inatoa hisia ya nafasi na upweke kidogo wa kufikiri. Kwa kawaida ninaona rangi hii katika siri.

Mala mingi hucheza na marafiki au watu wa karibu hasa pare tunapopata muda wa pamoja inaweza kuwa mchezo midogo ya kufurahisha tu au hata michezo ya ushidani kidogo ili muradi kuna kicheko na mazungumzo wakati mwingine pia hucheza na watu wapya maana napenda ile hari ya kucheza hari ya kujifunza tabia tofauti na kujenga ulafiki kupitia mchezo kwa hivyo.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, hasa pale inapokuwa lahisi na inanihifadhi muda. Napenda uwezo wa kuringanisha bei, kusoma maoni ya watu wengine na kuchagua kwa utulivu bila presha.